Uzoefu wa kushangaza ambao nimewaipata ni kukwea miti za stima. Nimeweza kukwea, nikapanda, nikaenda kurekebisha mwangaza ambao ulikuwa pale juu pembeni. Na ulikuwa uzoefu wa furaha sana na wa funa wa kufana. Kwa sababu niliweza kujua mengi, nikaweza kushangaza kumbe mambo haya yanaezafanywa kwa uledi, kwa ubora. Na kwa umakini kabisa.

Mafunzo ambayo ningependa kupata kazini ni mafunzo mazuri. Mafunzo ambayo ni mema inapofika wakati wa kushirikiana kama wafanyikazi ili kutenda kazi wa kufana, kazi wenye mafanikio, kazi yenye ubora na kazi yenye mwelekeo unaofaa. Mafunzo zaidi ambayo ningipenda kupata kazini ni mafunzo ya ubora, mafunzo ya jinzi ya kukaa na kufanya kazi. Ata nikikuwa nimepewa pressure mingi, asante.